Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kwa kujiandaa kwa mkutano, mimi huandaa taarifa muhimu mapema. Halafu nakagua agenda na kuhakikisha ninaelewa mada zitakazojadiliwa. Pia huandaa maswali au hoja za kuchangia na kuhakikisha. Vifaa kama kalamu, daftari au kifaa cha kuchukulia noti viko tayari.